Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye maana, utulivu wa ndani, na mchango chanya kwa wengine. Sia ndoto ya kitu kimoja tu kama pesa au umaarufu. Bali ni mchanganyiko wa mambo yanayo nifanya nijiskie kamili kama mutu. Kwanza, ningependa kufanikiwa katika kile ninachofanya iwe ni kazi au mradi ninaoupenda hadi nifike mahali ambapo najivunia juhudi zangu. Mafanikio kwangu si kuwa juu kuliko wengine bali ni kuona maendeleo kujifunza kila siku na kujua kwamba kazi yangu inaleta thamani alisi kwa watu. Pili, ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye usawa kazi, familia, afia na muda wa kupumzika. Ningependa kuwa na muda wa watu ninao wapenda kuishi bila presha, kupita kiasi na kuweza kufuraia vitu vidogo kama mazungumzo mazuri, kicheko au jioni tulivu pia nina ndoto ya kusaidia wengine ata kwa njia ndogo inaweza kuwa kwa kushiriki maarifa kuamasisha au kuwa msaada kwa watu anapoitaji. Wazo kwamba kuna mtu mahali fulani ambaye maisha yake yalikuwa bora kidogo kwa sababu yangu unipa furaa kubwa. Mwisho ndoto yangu ni kuishi maali ambapo, sitajuta maisha ya uaminifu, kujifunza kutokana na makosa, kuchukua hatua hata ninapo ogopa, na kukua kama mtu na kama nitafikia mwisho wa safari, nikieza kusema nilijaribu, nilipenda, nilijifunza, basi hio itakuwa ndoto yangu imetimia.

Uzeefu gani wakazi umekufundisha zaidi? Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni wakufanya kazi katika mazingira yenye shinikizo, lamuda na matarajio makubwa. Kulikuwa na kipindi nilipokua na majukumu mengi kwa wakati moja. Kazi zilikuwa na muda mfupi wakukamilika kulikuwa na mabadiliko ya ghafla na kila mtu alitegemea matokeo mazuri. Mwanzo ni nilijihisi ni meelewa ni kijaribu kufanya kila kitu peke yangu ili kuonekana nina uwezo. Lakini haraka niligundua kwamba mtazamo huo haukuwa endelevu. Uzoefu huo ulinifundisha mambo kathaa muhimu. Kwanza kupanga vipa umbele ni muhimu kuliko kufanya kila kitu maramoja. Nilijifunza kutofautisha kilicho cha dharura na kilicho muhimu na kukubali kwamba si kila kitu kinahitaji ukamilifu wa asilimia mia moja. Pili nilijifunza kwamba msaada bila kuona aibu kuuliza maswali au kushirikisha wenzangu kulisaidia siotu kupunguza mzigo bali pia kuboresha matokeo ya kazi. Pia mazingira haya yalinifundisha kuimili msongo wa mawazo kwa afya. Kujali lini ni chukue mapumziko mafupi, kujitenga kidogo ili kufikiria kwa utulivu, na kuturuhusu makosa madogo ya nivunje moyo. Kila kosa lilikua somo, si hukumu. Zaidi ya yote, uzoefu huo ulinifundisha wajibikaji na uaminifu. Nilijifunza kusimama na kazi yangu, ikiwa imefanikiwa au imekwama. Na kujifunza kutoka hapo, huo ndio uzoefu ulio nifanya ni kue zaidi kazini kunifanya niwe mtulivu, mwenye mpangilio na mwenye kujiamini katika kushughulikia changamoto. Kwa kifupi, kazi ime nifundisha kwamba, ukuaji wa kweli utokea unapokabiliana na shinikizo. Ukajifunza kujisimamia na ukafanya kazi na wengine kwa hekima na heshma.

Unakumbukumbu gani nzuri za shule? Ninakumbukumbu nyingi nzuri za shule. Lakini iliyoja zaidi ni wakati wa urafiki na matukio madogo yaliyofanya siku za shule ziwe za pekee. Nakumbuka sana muda wa mapumziko kukaa na marafiki, kucheka adi tumbo linauma, kushiriki vitafuno na kuzungumuza mambo madogo madogo ambayo wakati huo yalionekana makubwa sana. Huu ulikuwa muda wa uhuru ambapo tulisahau masomo kwa dakika chache na kuwa sisi wenye tu. Kumbukumbu nyingine nzuri ni walimu waliokua wanahamasisha kulikuwa na mwalimu mmoja au walimu waliokua na uwezo wa kufanya somo lilionekana rahisi na la kuvutia. Walituwamini hata pale tulipojihisi hatuezi. Na maneno yao ya kututia moyo yalinifanya nijiamini zaidi hadi leo. Pia kumbukumbu, pia nakumbuka siku za michezo, sherehe, za shule na safari ya masomo. Hizo siku zilivunja ratiba ya kawaida ya darasa na kutupa nafasi ya kujifunza kwa njia tofauti. Kufurahi, kushindana kwa amani na kujenga kumbukumbu ambazo hazi husiani moja kwa moja na mtihani lakini kumbukumbu nzuri zaidi ni hisia ya kuwa sehemu ya kitu. Kuwa na sare, ratiba, malengo na watu mliokuwa mkiwa pamoja ingawa shule haikuwa rahisi kila wakati. Kumbukumbu hizo hunikumbusha kipindi cha maisha kilichokua na urahisi fulani, matumaini na ndoto nyingi. Kwa kifupi, kumbukumbu nzuri za shule kwangu, si alama za juu tu, bali ni watu, vicheko na nyakati ndogo zilizofanya miaka ile iwe ya thamani sana.

Unawianishaje kazi na maisha ya kibinafsi, ninafanya juhudi ya makusudi kuweka uwiano kati ya kazi na maisha ya kibinafsi. Kwa sababu nimejifunza kuwa kufanya kazi bila mipaka huleta uchovu na kupoteza furaha ya maisha. Kwanza, napanga muda wangu, ninapojua masaa ya kazi na majukumu yangu hujarbu kuyakamilisha kwa makini. Ndani ya muda huo badala ya kuyahairisha hi hunisaidia kuepuka kubeba kazi nyingi nyumbani au kichwani wakati wa kupumzika. Pili najiwekea mipaka. Najitahidi kutenganisha muda wa kazi na muda wa pinagsi. Kwa mfano kuepuka kuangalia barua pepe au ujumbe wa kazi wakati wa jioni au wikendi. Isipokua kama ni dharula. Mpaka hii unisaidia kuwa na muda halisi ya kupumzika na kuwa na watu ninaiwapenda. Tatu, najipa muda wangu mwenyewe hata kama ni muda mfupi napenda kufanya kitu kinachonituliza au kunifuraisha kutembea, kusikiliza mziki, kusoma au kuzungumza na rafiki. Muda huu hunirudishia nguvu na kuresaidia kurudi kazini nikiwa na akili ilio wazi. Pia nimejifunza kukubali kwamba si kila siku zitakuwa na uiano kamili. Kura nyakati kazi itahitaji muda zaidi. Na nyakati nyingine maisha binafsi yatapewa kipaumbele. Kilicho muhimu ni kutambua hali iyo mapema na kurekebisha kabla haijawa mzigo mkubwa. Kwa ujumla nina uyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga, kuweka mipaka, kujijali na kujikumbusha kwamba kazi ni sehemu ya maisha. Sio maisha yote. Huo uyano hunisaidia kuwa kwenye afya, mwenye furaha na mwenye ufanisi zaidi.

Jee, unapiga kura. Ndiyo, nadhamini sana dhamana ya kupiga kura na naelewa muhimu wake makubwa katika jamii. Kupiga kura ni njia ambayo wananchi hutumia kutoa sauti yao, kuchagua viongozi na kushiriki katika mwelekeo wa nchi au jamii yao. Ni ishara ya uwajibikaji na ushiriki wa kirayia. Kwa mtazamo wangu, ninaamini kupiga kura, husaidia kulinda demokrasia ya nchi, uwapa watu binafsi ya kushawishi maamuzi yanayo waadhiri, uwafanya wananchi wajisikie kuwa sehemu ya mfumo, si watazamaji tu. Kwa hiyo, ingawa mi nahimiza watu wanaostahili kupiga kura wafanye hivyo kwa uelewa na uwajibikaji kwa kusoma, kuuliza swali na kuchagua kwa busara. Upiga kura si tu haki bali ni jukumu.

Tabia gani ya watu inakuchukiza? Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kukosa uaminifu. Hasa pale ya mtu anaposema jambo moja, lakini anafanya jambo ingine tofauti. Kukosa uaminifu, huja kwa sura nyingi. Kusema uongo, kuficha ukweli, kuahidi bila nia ya kutimiza, au kujifanya mwema mbele ya watu, lakini nyuma unaharibu. Tabia hii hunisumbua kwa sababu huvunja msingi wa mahusiano yote. Iwe ni kazini, kifamilia, au urafiki. Bila uaminifu, hata mawasiliana mazuri hayana maana. Tabia nyingine inayokera ni kukosa heshima kwa wengine. Hasa kwa watu wanonekana kuwa, chini kama wafanyikazi wa huduma, wanafunzi au watu wasio na sauti kubwa. Namna mtu anavyowatendea wale, asiowategemea sana hunionyesha tabia yake halisi. Dharau, maneno makali au kujiona bora kuliko wengine. Huniacha na hisia mbaya. Pia hunisumbua tabia ya kulaumu wengine bila kuwajibika. Kila mtu hukosea hilo ni la kibinadamu. Lakini mtu anayekataa kukubali kosa lake na badala yake hutafuta wa kulaumu. Huchelewesha suluhisho na kuharibu mawasiliano. Hata hivyo, ninajaribu kukumbuka kwamba hakuna mtu mkamilifu. Nyakati tabia hizi zinaponichukiza hujitahidi kuelewa chanzo chake. Huenda ni malezi, msongo wa mawazo au hofu. Lakini bado naamini kuwa kujitambua kuheshimu wengine na kuwa mkweli ni msingi muhimu na kuishi vizuri na watu. Kwa kifupi, kukosa uaminifu, heshima na uwajibikaji. Ni tabia zinazonisumbua zaidi kwa sababu huumiza mahusiano na kuharibu mazingira ya kuaminiana.

Jee, umewahi kuenda maonyesho ya sanaa. Ndiyo, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa. Na mara nyingi, huwa ni uzoefu unaoniguza kwa namna ya kipekee. Kila napokua kwenye maonyesho ya sanaa, hupenda kuchukua muda kuangalia kazi moja bila haraka. Sanaa hunifanya nifikirie zaidi ya kile ninachokiona kwa macho. Najiuliza msanii alikuwa anajaribu kuwasilisha nini. Alitumia hisia gani. Au nitukio gani lilimvuvia. Wakati mwingine mchoro mmoja unaweza kunikumbusha jambo la binafsi au kunifanya nihisi hisia ambazo Sikutarajia. Pia napenda mazingira ya maonyesho yenyewe tulivu. Watu wanaotembea taratibu na mazungumzo ya chini chini nitofauti sana na maeneo yenye kelele hunipa nafasi ya kutulia na kuwa na mawazo yangu mwenyewe. Wakati mwingine, hujifunza mengi kwa kusikiliza watu wengine wakijadili kazi fulani ya sanaa kwa sababu kila mtu huiona kwa mtazamo tofauti. Kilichonivutia zaidi, ni pale napokutana na sanaa inayohusiana na maisha ya kawaida. Picha zinazoonyesha kazi, familia, mazingira ya mtaa au changamoto za kijamii. Hapo sanaa huacha kuwa kitu cha kuangalia tu na kuwa hadithi ya maisha. Kwa ujumla, kwenda maonyesho ya shanaa, hunipa msukumo, utulivu na mtazamo mpya. Hisia na mawazo ambayo wakati mwingine maneno pekee hayawezi kueleza.

Unapenda wanyama wa aina gani. Unapenda wanyama walio tulivu, wa kirafiki na wanaonyesha uwaminifu. Kwa upande wa wanyama wakufugwa, mbwa wananivutia sana kwa sababu ya uwaminifu wao na uwezo wao wa kuelewa hisia za kibinadamu. Mbwa wanatabia ya kukaribia kwa upendo bila masharti na hilo unigusa. Pia napenda jinsi wanavyoweza kuwa walinzi, marafiki wa mazoezi na sehemu ya familia kwa wakati mmoja. Pia paka wanapendeza kwa njia yao ya kipekee, ninapenda uhuru wao, utulivu na namna wanavyopenda nafasi yao lakini bado wanaeza kuonyesha upendo kwa wakati wanaochagua. Paka unifundisha kuheshimu mipaka na kufurahia ukimya. Kwa wanyama waporini, napenda wanyama wakubwa na wenye nguvu lakini wenye nidhamu. Kama tembo, tembo univutia kwa sababu ya akili yao kumbukumbu nzuri na namna wanavyo linda familia zao. Pia napenda ndege kwa sababu ya uhuru wao na sauti zao kuwaangalia wakiruka hunipa hisia ya amani. Kwa ujumla, napenda wanyama wanaonyesha tabia halisi za maisha, upendo, uvumilivu, ulinzi na uhuru. Kwa karibu na wanyama hunikumbusha umuhimu wa kuishi kwa urahisi, kuheshimiana na kuhishi kwa mwelewano na mazingira.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku, uwa siangali baria pepe kila dakika. Bali, nina ratiba ya makusudi ya kuzikagua mara chache kwa siku. Kwa kawaida, naziangalia mara ya kwanza asubui ili kuona kama kuna jambo la dharura au ujumbe muimu unaowitaji kushughulikiwa mapema. Baada ya hapo, hujaribu kuendelea na kazi zangu, bila kukatizo kila wakati na arifa. Kisha naziangalia tena katikati ya siku, mara nyingi baada ya kumaliza kazi muhimu au wakati wa mapumziko, huu ni muda mzuri wa kujibu ujumbe, kufuatilia mawasiliano na kupanga atua zinazofuata. Mara ya mwisho, uwa jioni au kabla ya kumaliza kazi. Kuhakikisha hakuna jambo muhimu limebaki kushughulikiwa, nikoza mi uepuka kabisa kuangalia barua pepe za kazi, usiku ili kulinda muda wa kupumzika na maisha ya binafsi. Kwa ujumla huwa ni mara mbili hadi mara nne kwa siku isipokuwa pale ambapo kazi inahitaji mawasil ya haraka. Njia hii hunisaidia kubaki makini, kupunguza msongo wa mawazo, na kuwa na dhibiti bora wa muda wangu badala ya barua pepe kunitawala.

Jee, unatumia video kwa mawasiliano? Ndio, natumia video kwa mawasiliano hasa pale inapoitajika maelewano ya kina au uhusiano wa karibu zaidi. Uzoefu wangu wa mawasiliano ya video yana faida kubwa kwa sababu unaweza kuona sura na lugha ya mwili ya mtu. Hii husaidia kuelewa hisia, msisitizo wa maneno, maandishi au simu ya sauti kwa mfano kwenye kazi au mradi ya pamoja. Mikutano ya video hufanya iwe rahisi, kujadili mawazo, kutoa maoni na kufanya maamuzi kwa haraka. Pia hutumia video kwasiliana na familia au marafiki walioko mbali. Kuona uso wa mtu unayemkosea huleta ukaribu wa kihisia ambao ujumbe wa maandishi huwezi kutoa. Hata mazungumzo mafupi ya video ya naweza kubadilisha kabisa hali ya moyo. Hata hivyo situmii video kila wakati kwa mawasiliano ya haraka au mambo madogo. Ujumbe wa maandishi au simu ya kawaida hunitosha. Pia ninazingatia uchovu wa mikutano ya video na kwa hiyo napendelea kuitumia kwa busara. Sikupita kiasi kwa kifupi natumia mawasiliano ya video pale yanapoongeza thamani kuleta uwazi, ukaribu na uelewa mzuri. Lakini bado napendelea kuchanganya na njia nyingine kulingana na mazingira na lengo la mawasiliano.

Unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Unapenda kusoma vitabu vinavyo nifanya nifikirie, nijitambue na kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Aina ya kwanza ninayoipenda ni vitabu vya hadithi hasa vile vinavyo angazia maisha alisi, mahusiano ya binadamu na changamoto za ndani. Riwaya nzuri hunifanya niishi maisha ya muusika, nione dunia kwa macho yake, na nijifunze kuhusu hisia, maamuzi na matokeo yake. Napenda hadithi zisizo za haraka, haraka, bali zenye kina ujumbe. Pia napenda vitabu vya kujikuza na maendeleo binafsi. Lakini vile vilivyoandikwa kwa uwalisia, vinapo nisaidia kuelewa tabia za binadamu. Nidhamu au namna ya kuboresha maisha ya bila, ahadi ya miujiza, huona vina dhamani kubwa. Aina hii ya vitabu hunisaidia kutafakari na kujiboresha hatua kwa hatua. Vitabu vya historia na wasifu pia hunivutia. Kusoma kuhusu maisha ya watu halisi, mafanikio yao, makosa yao na mazingira waliyopitia hunipa mskumo na kunifundisha kwamba hakuna mafanikio yasiyo na changamoto. Historia hunifanya nione kwamba mambo mengi tunayoyapitia leo yalishawahi kutokea kwa namna tofauti. Wakati mwingine, husoma vitabu vya falsaha au mawazo ya kina, hasaa vinavyohoji maana ya maisha, maadili na uamuzi. Hivi si vitabu vya kusoma kwa haraka, bali ya kusoma polepole na ukitafakari. Kwa ujumla, napenda vitabu vinavyoacha alama baada ya kurasa za mwisho, vinavyonifanya nijiulize maswali, nijifunze kitu kipya au nibadilishe mtazamo wangu hata kidogo.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unaiona wapi? Rangi ninayoipenda zaidi ni blue ninapenda blue kwa sababu hunipa hisia ya utulivu, uwazi na kina. Ni rangi inayonifanya nijisikia nimepumzika na kufikiria kwa utaratibu. Mara nyingi, naiona blue angani hasa wakati asubuhi. Au jioni ninapokuwa inelekea kuzama. Na pia, baharini au maziwa ambapo rangi hiyo huonekana tulivu, lakini yenye nguvu kubwa ndani yake. Pia napenda blue kwa sababu iko karibu na maisha ya kila siku. Kuna blue kwenye nguo, kwenye vifaa vya kazi, na ata kwenye kuta za baadhi za nyumba. Inafanya mazingira ionekane safi na yenye mpangilio bila kuwa kali machoni. Zaidi ya yote, blue hunikumbusha utulivu na matumaini. Kila ninapoiona, hasa kwenye mazingira ya asili, hunifanya nijisikia niko mahali sahihi, nikiona nafasi ya kupumua na kufikiria kwa kina.

Unapata habari wapi? Napata habari kutoka vyanzo tofauti, si chanzo kimoja tu. Kwanza, runinga na redio bado ni muhimu kwangu. Hasaa kwa habari kubwa kama siasa, usalama na matukio ya kitaifa. Vituo vinavyoaminika hunisaidia kupata habari, zilizodhibitishwa na kwa muktadha mpana. Pili, mtandao ni chanzo kikubwa sana. Nasoma habari kupitia tovuti za magazeti, blogs zinazoheshimika. Na wakati mwingine mitandao ya kijamii kama Twitter, Facebook au Instagram. Hata hivyo kwenye mitandao ya kijamii huwa makini, si amini kila kitu moja kwa moja. Mara nyingi nahakikisha habari kwa kulinganisha na vyanzo vingine. Tatu, mazungumzo na watu pia hunipa habari hasa zile za kijamii au za eneo fulani. Wakati mwingine, marafiki, familia, au wenzangu, hunieleza mambo ambayo bado hayajafanyika sana, kwenye vyombo vya habari. Kwa ujumla, nina jaribu kuwa na uiano, kuchanganya vyombo vya habari vya jadi, mtandao, na mazungumzo ya moja kwa moja. Huku nikizingatia uaminifu wa chanzo kabla ya kuamini au kusambaza habari.